Ndio, napenda mauwa sana. Mauwa hunipa hisia ya utulivu na furaha kila ninapoyaona. Hasa yenye rangi angavu na harufu nzuri. Ninapenda jinsi mauwa yanavyoweza kubadilisha mazingira na kufanya yaonekane hai na yenye kuvutia. Iwe ni nyumbani, kazini au hata barabarani. Pia, napendezwa na ukweli kwamba kila uwa lina maana yake. Kama vile upendo, matumaini au amani. Ninapo yaona maua hunikumbusha umuhimu wa kuthamini vitu vidogo vidogo katika maisha na kuchikua muda kufurahia uzuri wa asili.

Napenda kwenda sinema mara moja au mbili kwa mwezi. Kutegemea ratiba yangu na filamu zinazotoka wakati huo. Kwangu, kwenda sinema ni njia nzuri ya kupumzika na kujitoa kidogo kwenye shughuli za kila siku. Hupenda hasa kwenda mwisho wa wiki au jioni baada ya wiki yenye shughuli nyingi. Kwa sababu, mazingila ya sinema hunisaidia kusahau msongo wa mawazo. Ninapenda zaidi kuenda na marafiki au familia kwa sababu inafanya uzoefu uwe wakufurahisha zaidi. Hasa, baada ya filamu tunapojadili tu ndichokipenda. Igawa siendi kila wiki, ninapopata nafasi huifanya iwe tukio maalumu, kununua popcorn, kukaa kwa utulivu na kufurahia hadithi kubwa kwenye sikrini kubwa. Kwangu, sinema ni brudani inayochanganya mapumziko, furaha na kumbukumbu mzuri.

Mazingira ya kazi ni nayo pendelea ni yale yenye utulivu, heshima na ushirikiano mzuri katia wafanyi kazi. Napenda mahali ya ambapo mawasiliano yako wazi kila mtu anaheshimiwa na mawazo mapia ya nakaribishwa bila woga. Mazingira safi yenye mpangilio na ratiba ilio wazi hunisaidia kuzingatia kazi na kuongeza ufanisi wangu. Pia, napendelea sehemu ambayo kuna msaada kutoka kwa viongozi ambapo mtu anaweza kuuliza maswali, kujifunza kutokana na makosa na kukua kitaalamu. Kufanya kazi na watu wenye mtazamo chanya, hunipa motisha na hunifanya nijisikie kuwa sehemu yatimu yenye lengo moja. Kwa ujumla, mazingira ya kazi yaliyo na uwiano mzuri katia kazi na ustawi wa mfanyikazi hunifanya nitoe matokeo bora zaidi.

Ili kuweka afya yangu nzuri, ninajitahidi kuzingatia mambo kathaa muhimu katika maisha yangu ya kila siku. Kwanza, nahakikisha ninakula chakula chenye lishe mbora, ikiwemo matunda, boga za majani, protini na kunywa maji ya kutosha kila siku. Pia, ninajitahidi kufanya mazoezi mara kwa mara hata kama ni matebezi ya asubuhi au mazoezi mepesi ya kunyosha mwili. Kwa sababu hunisaidia kuwa na nguvu na kupunguza msongo wa mawazo. Kuhusu afya ya akili na jipa muda wakupumzika, kusikiliza muziki au kufanya shuguli ninazo zipenda ili kujituliza. Vile vile nalala kwa muda wakutosha usiku kwa sababu usingizi mzuri husa hunisaidia mwili na akili kufanya kazi vizuri. Zaidi ya yote, hujitahidi kuepuka tabia hatarishi na kumuona mtaalamu wa afya ninapo hitaji. Ili kuhakikisha ninaendelea kuwa na afya jemo.

Ndiyo, ninatumia mfumo wa usalama wa alama za vidole kwenye vifaa vyangu. Mfumo huu hunisaidia kulinda taarifa zangu binafsi kwa urahisi na usalama zaidi kuliko neno siri la kawaida. Pia, niwa haraka na rahisi kutumia kwani huhitaji kukumbuka neno siri refu kila mara. Zaidi ya hilo hunipa amani ya akili kwa kujua kwamba ni mimi pekee ninaweza kufungua kifaa changu kwa kutumia alama za vidole.

Somo nililo lipenda zaidi shuleni lilikuwa hesabati. Nililipenda kwa sababu lilifanya nifikirie kwa kina. Kutatua matatizo hatua kwa hatua na kuona majibu kwa uwazi. Kila swali lilikuwa kama changamoto umpia na nilihisi kuridhika sana nilipofanikiwa kupata jibu sahihi. Hisabati pia ili nisaidia kuwa nidhamu ya kufikiria kwa mpangilio. Jambu wa mbalo limenisaidia hata katika maisha ya kila siku.

Baada ya siku ndefu, napumzika kwa kujipa muda wa kutulia na kuachilia mawazo ya kazi. Mara nyingi huanza kwa kubadilisha mazingira naoga au kuosha uso ili nijisikia upya. Kisha, napenda kukaa mahali tulivu labda nikisikiliza mziki laini au kusoma kitu kisicho chosha akili. Wakati mwingine, hutazama kipindi kifupi au kuzungumza na familia ili nicheke na kupunguza msongo. Kabla ya kulala, hujitahidi kuweka simu pembeni kwa muda kupumua kwa kina na kupanga mawazo ya kesho kwa utulivu. Hii hunisaidia kurejesha nguvu na kulala nikiwa na amani.

Napenda zaidi hali ya hewa ya wastani. Si jua kali sana wala baridi kali. Hali hii hunifanya nijisikie huru na mwenye nguvu na inanirahisishia kufanya shughuli za kila siku bila kuchoka. Pia napenda siku zenye mawingu mepesi na upepo laini kwa sababu huleta utulivu na hewa safi. Katika hali kama hiyo, naweza kufanya kazi, kutembea au kupumzika nje kwa furaha zaidi.

Ninaenda maktabani mara moja au mbili kwa wiki kulingana na ratiba yangu. Maktaba ni mahali pazuri pa kupata vitabu na taarifa mbalimbali zinazosaidia kujifunza na kukuza maarifa. Mara nyingi nakuja kusoma vitabu kutafuta nyaraka za kazi au kufanya tafiti dogodogo. Kua maktabani kunanifanya nijisikie utulivu na kunipa fursa ya kujifunza kwa kina bila usumbufu wa kelele nyingi. Pia napenda mazingira ya maktaba ambayo huchangia umakini na msukumo wa kujifunza zaidi.

Napenda tabia ya wema na heshima kwa wengine. Watu wanaoonyesha huruma, kusikiliza kwa makini na kusaidia wengine wananifanya nijisikie furaha na kutegemewa. Pia, napenda tabia ya kuwa na ukweli na kuzungumza kwa uwazi bila kuumiza hisia za wengine. Tabia hizi husaidia kujenga mahusiano mazuri na ya kudumu. Si tu kazini bali pia katika maisha ya kila siku. Ninahisi kuwa watu wenye tabia nzuri, hufanya dunia kuwa mahali pazuri, pa kuishi na kufanya kazi pamoja kwa amani.

Ndiyo, napenda chakula cha haraka mara kwa mara. Hasa ninapokuwa na shughuli nyingi au wakati sina muda mwingi wa kupika. Chakula cha haraka kina faida kubwa kwa kunipa nguvu haraka na kunifanya niendelee na kazi zangu bila kuchelewa. Hata hivo, najitahidi kuliweka kwa wastani na si kula sana ilikuepuka matatizo ya afya. Mara nyingi, napendelea vyakula vya haraka vinavyopatikana vya afya zaidi kama vile saladi au sandwich badala ya vyenye mafuta mengi. Kwa ujumla, chakula cha haraka ni msaada mzuri wakati wa msongomano wa shugli.

Ndiyo, napenda sana kutembea msituni. Kutembea msituni kuna nipa fulsa ya kufurahia uzuri wa asili kama vile miti, ndege na upepo safi. Hali ya utulivu na maandhari nzuri hunituliza akili na kunifanya nijiskie amani. Pia, kutembea msituni ni mazoezi mazuri kwa mwili na husaidia kuondoa msongo wa mawazo wa maisha ya kila siku. Mara nyingi, napenda kwenda na marafiki ya ufamilia ili kushirikiana furaha ya kuwana mambo mapya ya kushangaza katika mazingila ya asili. Kwa hivo, kutembea msutuni ni moja wapo ya shughuli nina ninazo zipenda sana.

Ninapendelea kutumia mfumo wa simu wa Android kwa sababu unani kutanisha na programu nyingi za matumizi mbali mbali na unatoa nafasi kubwa ya kubadilisha mipangilio kulingana na mahitaji yangu. Mfumo huu pia unakuja na huduma nyingi za msaada kama vile urahisi wa kubadili data kati ya simu na kompyuta na unaruhusu matumizi ya programu za bure na za kulipia. Zaidi ya hayo, simu za Android zinapatikana kwa aina mbalimbali na bei tofauti. Hivyo, unachagua kwa kila mtu kulingana na bajeti. Ingawa kuna mifumo mingine kama iOS, mimi upendelea Android kuhurahisi wake na kubadilika kwake.

Napenda sanaa ya aina mbalimbali, lakini hasa napenda sanaa ya uchoraji na michoro. Sanaa hii hunipa nafasi ya kuonyesha hisia na mawazo kwa njia ya rangi, madoido na miudo mbalimbali. Napenda pia kuona kazi za sanaa zinazo chora maandhari ya asili na au maisha ya watu. Kwa sababu huleta uhusiano wa karibu na maisha halisi. Sanaa ya uchoraji inanifanya nijisikie utulivu na kunichochea kufikiri kwa undani. Mara nyingine napenda pia sanaa za maonyesho kama vile skalptura na sanaa ya mitindo. Lakini uchoraji ndiyo aina ninayo penda zaidi kwa sababu ni rahisi kuanza na kuleta furaha kubwa.

Ninapofuraha kuwa nyumbani, hupenda kufanya mambo yanayo nifanya nijisikie amani na furaha zaidi. Mara nyingi hukaa na familia yangu tukizungumza, kucheka na kushirikiana hadithi za siku mbali mbali. Napenda pia kupika au kusaidia kuandaa chakula cha pamoja kwa sababu huleta hisia za mshikamano na upendo. Wakati mwingine, hupenda kutazama filamu au kusikiliza muziki nilioupenda ili kupumzika. Pia, napenda kutumia muda kupumzika kwenye sehemu tulivu nyumbani, nikisoma kitabu au kufikiria mambo mazuri ya maisha. Kwa ujumla, nyumbani ni mahali pa kufurahia na kupata nguvu mpya.

Wakati wa likizo, najistawi kwa kupumzika na kufanya mambo ninayopenda ili kuondoa msongo wa kazi na maisha ya kawaida. Napenda kutumia muda na familia na marafiki, tukitembelea maeneo mapya au tukipumzika nyumbani kwa amani. Pia, hupenda kusama vitabu, kusikiliza muziki au kufanya mazoezi kama matembezi au michezo midogo ili kuboresha afya yangu. Likizo pia ni fulsa nzuri ya kujifunza mambo mapya au kujaribu vitu tofauti kama kupika chakula kipya au kujifunza ujuzi mpya. Kwa ujumla, najihisi kuwa na nguvu, furaha na moyo safi wakati wa likizo. Mbayo hunisaidia kurudi kazini nikiwa na ari na motisha mpya.

Mwandishi wa vitabu ni naye mpenda sana ni ngugi wa thiongo. Napenda kazi zake kwa sababu huandika hadithi zenye ujube mzito kuhusu maisha, utamaduni na siasa za Afrika, hasa Kenya. Vitabu vyake vinanifudisha mengi kuhusu historia ya Afrika na changamoto za watu wake kwa njia inayo vutia na rahisi kueleweka. Mfano mzuri ni kitabu chake Petals of Blood abacho kinagusa maisha ya watu wakawaida na matatizo wanayokumbana nayo. Pia napenda jinsi anavyo tumia lugha ya kiswahili na lugha ya kienyeji katika kazi zake. Jambo linalo leta uhalisia na ukaribu wa hadithi. Kwa hivyo, ng5ugi wa thiongo ni muadisha ambaye hunitia moyo na kuniacha na mawazo mazito baada ya kusoma kazi zake.

Nafanya kazi vizuri zaidi wakati wa asubuhi, hasa mapema kabla ya shughuli nyingi kuanza. Asubuhi akili yangu huwa wazi na nakuwa na nguvu za kutosha za kufanya kazi kwa umakini na kwa ufanisi. Katika saa hizo, huwa napata umakini zaidi na uwezo wa kushughulikia kazi ngumu au zinazohitaji mawazo mengi. Pia, asubuhi huwa na utulivu zaidi. Hivyo, hupunguza usubufu na kunisaidia kuzingatia kazi. Baada ya saa za asubuhi, ninajua kuwa nimepata msingi mzuri wa kazi na hivyo kupunguza msongo wa mawazo kwa siku nzima. Kwa hiyo, kwa kawaida napendelea kupanga kazi zangu muhimu zaidi kufanyika asubuhi.

Ndiyo, napenda kusoma gazeti mara kwa mara, hasa ili kufuatilia habari za hivi punde, siasa, au mambo ya nayo husu jamii yangu. Kusoma gazeti kuna nisaidia kuwa na tarifa za kina na za kuaminika kuhusu matukio mbalibali hapa nyumbani na dunia kote. Mara nyingine, upenda kusoma sehemu za michezo, burudani na makala za kielimu au afya. Ingawa sasa wengi hutumia habari mtandaoni gazeti la karatasi linanipa fursa ya kupumzika na kusoma bila kutumia simu au kompyuta. Kwa hivyo, kusoma gazeti ni zehemu ya mazoea yangu ya kila siku ya kupata habari na kupendelea na kuendeleza maarifa.